Ndiyo, napenda hadithi za ajabu sana hadithi hizi hunivutia kwa sababu hunitoa katika mipaka ya maisha ya kawaida na kunipeleka katika ulimwengu wa mawazo, siri na miujiza kupitia hadithi za ajabu naweza kufikiria vitu visivyowezekana katika uhalisi wa kila siku. Kama viumbe kama viumbe wa kimiujiza, safari za kushangaza au matukio yanayokiuka mantiki ya kawaida.